Wakati mzuri ninaofanya kazi ni ni wakati wa asubuhi wakati wa asubuhi mambo huwa mingi akili huwa imetulia na mawazo huwa machache kwa hivo wakati mzuri wa kufanya kazi mimi hufanya asubui kabla jua halijachomoza ama kabla jua halijakuwa kali.